Mafunzo yenye yanazidi kunisaidia ni mafunzo kama ya teknolojia. Maana teknolojia inaendelea ikiongezeka. So, kila wakati nikipata mafunzo ya teknolojia, inanisaidia kuwa kila wakati niko sawasawa na teknolojia yenye iko wakati huo. Na pia vile inazidi kubadilika nami pia ninazidi kukomaa katika hiyo teknolojia.

Kilicho nifanya nifurahie zaidi ni wakati nilipookoka maana kabla ya kuokoka nilikuwa nafanya dhambi sana na kuna mambo mengi nilikuwa nimeng'ang'ana nayo ambayo wakati nilipookoka mambo yale mengi yake, mungu alinisaidia ikaisha. Kwa hivyo hicho ndicho kilinifurahisha sana kuweza kufikia badiliko la maisha yangu. Yenye singejua ata ningeweza kubadilisha vipi.

Ya kitu cha dhamana, ukiwa umesoma uko na cheti, na cheti ni vitu za thamana, hua unaifadhi, unaficha, unaweka mbali, na pia unaeka mahali ambapo ni pasiri, mahali ambapo ni wewe unajua ili mwingine asije akazi chukua, na pia si mahali ambapo, kineza kuriwa na wanyama kama vire panya, ama kufikiwa na kitu kama moto, ama kufikiwa na maji. So unakihifadhi vizuri na kifadhi vizuri.

Kazi ile haswa mimi huchukia sana nyumbani ni kazi ya kuosha vyombo na kazi ya kufua. Hizo ndizo kazi zile mbili huwa nasikia. Ukinipea uniambie nipike, nifanye mambo mengine niko sawa lakini, ukiniambia nioshe vyombo. Hio kwangu huwa nachukia sana nasikia. Hio sitaki ningekua na njia ingine, hiyo ndio ningetumia.

Kinywaji kile mimi hupendelea sana ni juisi. Ya juisi kama ile ya grapes. Huwa kwangu inapendeza na inakuwa tamu zaidi. Kwanza ukiweka ikiwa baridi, inakuwa tamu zaidi. Ama umeiweka kwa muda kidogo, pia ukairuhusu ipatwe na kabaridi kidogo. Inakuwa bora zaidi kwangu. AHaswa wakati hata wa jua.

Jinsi ya kufanya kazi na timu ya mbali, huwa ni kupitia mitandao. Mtandao mnaweza panga mnapanga mkutano, nikisha panga mkutano, tunaingia kwa mtandao, sisi wote tunaingia, tunaweka, naonyesha kire nataka tufanye tuna jadiriana kwa mtandao, kutoka pare tuna tunaangaria zile hatua ya tunaposwa kufanya, tunaangalia ware watu tutapea majukumu na majukumu yare itafanywa vipi. Ile ya mtandao naeza napea hata wale wa mbali ile nye nahitaji razima uwe hapo Iyo napea wale wako karibu.

Kwa kawaida, mimi hulala masaa sita mpaka masaa nane. Maana wakati huo ndio ninapata kupumzika vizuri, eneo la kwanza, kulingana na madaktari. Wanasema hiyo ndio kulala yenye itakupea afya, ama kulala enye ikona afya, kulala bora. Lakini pia jambo la pili, nikiwa na shughuli zingine. Inabidi pia ni masaa yangu nilale wakati ule. So nitalala usiku na by asubuhi nakuwa already nikihesabu naona nimelala masaa sita, saa sita nane pale.

Ya wakati ninaongea na watu wa mbali, wakati mwingine huwa natumia video kwa mawashiriano. Maana mwingine inahitaji umwone ama unataka kumwonyesha kitu frani. Na pia wakati mwingine kwa sababu ya kuwa nimefanya kazi ya umeme, mteja wako unataka umwonyeshe kitu so unaweka video. Pia naweka video mnaweza kuwashiriana vizuri.

Kuna lingana na mahali niko, si lazima nipige picha kila siku, lakini nikiwa mahali kama ni sherehe naeza piga picha ata ishirini, ata hamsini, kwa sababu kuna kitu nataka niweze kueka kumbukumbu, wengine ni watu waliotokea ambao nataka kueka, so wengine nitapigwa na wao pia niweke kumbukumbu, ingine ni eneo lenye niko naeza ona ya vitu tofutofauti so inategemea ni mahali niko wale watu wenye niko na wao na ni nini kiko.

Mimi hupenda kuwa mahali ya ambapo hakuna kerelele mahali ya ambapo pametulia, mahali ambapo pana hewa safi, mahali ya ambapo naweza ona the nature. So na weza tazama ni tazame kama ni wanyama, ni tazame ndege, tazame kama ni miti, kama ni mirima, tazame kama ni mabode, eniokamali na haswa likiwa limetulia.

Kuna majukumu kadhaa huwa napenda sana kazini kama jukumu ra kuangaria wengine ni hakikishe kila kitu kimefanywo vile inapaswa na pia kama jukumu ra kupika wakati tunahitaji kura kwa sababu kwangu hiyo ni moja ya zile vitu ambazo huwa ni hobi so ni kitu nina furahia zaidi.

Ushauri ule ningetaka kupeana ni mtu kuwa jifunze kuwa wewe. Haijarishi ni hari gani iko kuwa wewe na uwe mtu mwaminifu. Mbere za watu, bere za mungu na pia ikihusika na mambo ya kifedha. Aminika kuwa na maisha yenye ikona nidhamu. Na nidhamu zako, wacha ziwe ni nidhamu ambazo, zita kuruhusu kuishi vizuri na watu na pia kuishi vizuri bere za mungu.

Ura rengorangu na muda murefu kazini ni kuona hii kazi ime imarika na pia ikaweza kufunguliwa, ika pata matawi mengine ata nje, ikaweza kufikia kira eneo ra dunia na pia katika kufikia pia tukaweza kuinua watu wenye wanaaminika na watu wenye wanaofanya kazi iliyobora.

Mimi kwangu hupenda sana msimu wa maembe kwa sababu kwetu ni eneo la matunda haswa maembe so wakati huo naeza enda nyumbani naeza kula maembe sana na kwa sababu embe pia likiwa ni tunda moja lile napenda sana so kwangu msimu huo wa maembe kwangu huwa ni msimu bora zaidi kuliko misimu mingine yote.

Kwa kuwa niko mbali kiasi na mahali, huwa tuna naenda, huwa naenda mara moja kwa wiki. Lakini ningekua karibu, ningekuwa naenda mara tatu kwa wiki, ndivyo niweze pia kufanya kire na paswa, niweza kutana pia na wengine. Lakini kwa kuwa ni mbali, nahudhuria tu na shiriki jumapili.

Ya, mimi ni mtu wa ubunifu kila wakati kama kuna kitu kimoja huwa napenda. Ni kufikiria na nifikirie kitu tofauti so niweze kubinu kitu kingine ambacho hakijawai fanywa. Nikuje na new ideas, niweze kuja na kitu ambacho. Tunezafanya na njia ya kipekee na njia ya kitofauti lakini kiwe sawasawa sana.

Kampuni moja ya teknolojia yenye naamini sana ni kampuni ya kama ni tukienda upande wa kompyuta huwa naamini Microsoft. Maana kila wakati wanatuleta wanatupeleka kutoka kiwango hiki, wanatupeleka kiwango kingine. So kila wakati unagundua wanatuletea vitu mpya, so kila wakati wanakaa wakiongeza, wakiongeza, wakiongeza. Na hiyo ndiyo kitu moja muhimu sana katika teknolojia.

Kumbu-kumbu mzuri zangu za shure ni wakati maana bereni sikwanapata hesabu vizuri. Ile wakati nilitoka kutoka 36 mpaka 76. Na kutoka pare nikabadilika sana katika masomo. Na kutoka pare nikawaware wanaongoza hesabu. Hiyo ndiyo tukio moja ama kumbu-kumbu moja renye nikikumbuka huwa nafurahia sana nikiwa shure la msingi.

Wikendi kwangu mara nyingi huwa ni wakati wa usafi, usafi, usafi wa nyumba, usafi wa nguo, usafi wa kila aina. Na pia hiyo ndio wakati ya ambapo kwa sababu ya jumapili na wakati mwingine jumamosi, hiyo ndio wakati wangu mkubwa wa ibada. Wakati wa maombi, wakati wa kuhubiri, kuhubiriwa, zote.

Ya, mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni sana. Maana, eneo moja hunisaidia nione watu wanafikiria aje kuhusu kile ambacho kimeandikwa. Hnisaidia pia nio nipate mtazamo mwingine tofauti. Maana, wakati mwingine mtu ataongea ugundue ako na mtazamo tofauti, lakini mtazamo ulio bora kuliko hata ule ulikuwa nao.

Ya, kuna wakati, pa, siwezi sema ni kupenda napenda, lakini kuna wakati ukijikuta kama uko nje, unaeza angalia nyota, uone vile zinapendeza, unaona maumbile ya mungu, hiyo yote huwa inanisukuma sana kujua ni kweli kuna mungu, maana hakuna vile nyota zile zingeweza kujiweka hivo.

Penda kufanya kazi nyumbani, so kwa sababu ni ukijikuta ukopekee yako, na kuna kazi na kuhitaji, razima bado utazifanya, so razima napia napenda kama ni kupika, kama ni kurima pia hiyo napenda, kama ni kuchuna matunda hiyo pia napenda, kama ni kuchuna mahindi maharagwe, hizo zote zinye hua nafanya, naziko sa wa kabisa.

Ya kwa siku mimi hunywa maji nikitumia kikombe ya nusu lita naeza kunywa vikombe tatu ama vikombe vinne. Pia kutalingana pia na vile siku itakuwa kuna wakati kukiwa na joto, unakunywa maji mingi. Pia kukiwa na baridi, unagundua maji inaanza kufunguwa ama unaanza kunywa maji ya moto. Ndivyo uhakikisha bado umekunywa maji.

Kitu kimoja chenye hunipea motisha sana kazini ni kuwa mtu bora. Ni kuwa bora zaidi ya vile nilikuwa mwaka jana ama siku iliyopita. Kwa hivyo kila wakati nitaamkia nikitazamia leo ile kitu naenda kufanya. Nataka nione kama nitafanya bora kuliko vile wakati huo mwingine nilifanya. Hiyo inanifanya kila wakati naamkia nikiwa natazamia kufanya kila kitu bora.

Ya, huwa nanunua sana vitu kwa kutumia simu. Maana, katika eneo la Kenya, tumeingia katika teknolojia ya simu sana. Ya kwamba utakuta ata ukienda dukani, kuna namba iko pale. Kama pesa iko kwa simu yako, unatumia unalipa nayo. Pia ikiwa ni mbali, ni mtu umetuma mahali, unamtumia pesa tu kwa simu. So, huwa natumia sana simu kununua vitu nayo.

Nje ya nyumba haswa mimi hupenda kula hotelini, lakini pia lazima nitazame hoteli kwa sababu ya usafi wake, na pia ubora wa chakula, maana pia nataka chakula kitamu. So haswa lazima pia niangalie pia hoteli kuhusu usafi, kuhusu chakula kile wanapika ni kitamu, si kitamu, vitu zile lazima pia niangalie ndivyo niweze kula hapo.

Shuguri yangu ya kupendeza ni wakati ninatoka kwenda kununua vitu mpya. Kwa mfano umetazama vitu kwa mtandao, umeiona kitu frani, ukaona unahitaji, ukaona ubora wake. So, hiyo siku yenye niko na shuguri ya kuenda kununua. Wakati huo ndio huwa na shuguri ya kupendeza zaidi. Kuenda kufanya shopping ya hicho kitu chenye nikuwa nimetamani kuchukua. Saidi niko na hela, so natokea naenda kuchukua.

Ya nikiwa katika eneo kufanya kazi ya umeme, mafanikio ile ya kibinafsi enye mimi huwa nadhamini sana ni wakati naeza enda kwa client ni mtengenezee kitu na kitoke haswa vile ye alitaka na pia kwangu kinipendeze ya kwamba nili onyesho ama niliambiwa nifanye na nikafanya vile client alikuwa anataka na pia kwangu ikafika eneo la kupendeza.

Ya wakati mwingi, jioni yangu huanzia na mimi kusikiza mahubiri. Maana nikona watu wahubiri kadha wenye nimefuata, wenye wakona mikutano zao jioni. So haswa huwa inaanzia nikipika, nikijitayarisha ama kupika, ninaskiza wachugaji. Na pia nikisha maliza kutoka pale, ninakura, nikisha kura, kutoka pale naingia eneo la maombi, Kutoka pare na soma Biblia na naeza lala saa tano, saa sita huko.

Mimi, mimi kwangu hupenda kunywa chai na utaratibu wangu wa kuiandaa kwanza huwa nachemisha maziwa maziwa ikishachemka naweka maji maji Nikishaa weka maji wakati huo naeka majani naweka kama niko na iliki naweka iliki kutoka pale naweka sukari nangojea ichemke ikishachemka napunguza moto kidogo ndivyo iendelee kuchemka kwa muda kiasi ndivyo nihakikishe zote zimeiva vizuri.

Kwangu sijawahijifunza kupiga gita lakini huwa na tamani sana kujifunza kupiga gita ni vile mwanzo kuna wakati ni tamani sana lakini rafiki yangu mmoja akanierezea gita inakaa kama ndio ngumu kupiga hata kuliko keyboard. So kutoka wakati huo na pia si kutoka wakati sijawahi pata mtu wakalibu mwenye naeza kuriiza ama naeza nifunza.

Mahari pazuri penye nimewahi kusafiri ni Karura Forest. Karura Forest ni msitu wa Karura. Ni kwa sababu kuna hali ile ya kawaida. Ni msitu lakini huko na nafasi ya kutembea. Unaenda ukiona zile tunaita prayer caves. Unaona mahali maumau. Walikuwa wanapigania. Unakutana na miti ile ya kitambo. Unaona maeneo tofauti tofauti.

Ya mimi hupenda kura wari kuliko ugari na ni kwa sababu wakati mwngi kama ni usiku ugari kwangu nasikia ikiwa kitu mzito so nasikia kama inakaa sa na kwa tumbo so napenda chakura chenye che ni jepesi chenye sita sikia kama nimzigo kwa tumbo yangu so itaniwezesha kufanya mambo mengine yenye nataka kufanya.

Yaa, kuhusu wiki yangu ya kazi huwa naangalia mambo kadha eneo la kwanza huwa ni kuangalia kamba wiki hiyo niko na jambo lingine lenye napaswa kufanya Siku zile napatikana Kutoka pale nagawanya kazi yangu kulingana na zilee siku ninapatikana Ndivyo nione naweza fanya nini na nini sitaweza kufanya Halafu pia niongee na mteja wangu ni muereze Na pia nione kama kuna watu wengine nitahitachi kuringana na ule muda niko nao na kuringana pia na mteja wangu Anataka nichukue mda upi.

Kitu kimoja napenda katika shirika langu ni upendo, upendo, mmoja na mwingine na heshima, kudumisha heshima upende mwingine penda jirani yako kama vila unajipenda na pia kila wakati dumisha heshima heshimu mwenzako, ako na kitu anaezafanya chenye huwezi nami pia nikona kitu chenye naezafanya naye pia hawezi So tunaishi katika kuheshimiana kule.